Kampuni ya teknolojia ninayoyamini ni google. Nikisema ukweli ni kwa sababu imekuwa sehemu ya maisha ya watu wengi bila hata sisi kugundua. Kila siku watu wanatafuta taarifa, wanatumia ramani, wanatuma barua pepe, wanatazama video na mara nyingi yote haya yanapitia huduma za google. Kitu kinachonifanya ninaamani zaidi ni namna wanavyewekeza kwenye teknolojia ya baadae. Wanafanya kazi kubwa kwenye akili bandia, afya, usafiri na mifumo ya kidigitali inayolenga kurahisisha maisha ya binadamu Sio kila mradi wao unafanikiwa lakini wako tayari kujaribu na kujifunza Pia google imechangia sana kwenye upatikanaji wa elimu na taarifa wanafunzi mfanya biashara au mtu wa kawaida anaweza kupata maarifa kwa sekunde chache tu Hilo lina nguvu kubwa sana hzsa kwa nchi zinazoendelea ni kweli pia kuna changamoto, hasa kuhusu faraha ya tarifa binafsi na matumizi ya data. Hilo ni jambo ambalo watu wengi wanahoji na ni mjadala unaoendelea. Lakini kwa ujumla, mchango wa google kwenye maendeleo ya teknolojia na jamii ni mkubwa. Na ndiyo maana naiona kama kampuni ya teknolojia ninayoiamini.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula kizuri sana na pia ni chepesi mwilini. Kitu ni nacho kipenda zaidi ni kwamba unaweza kuhupika kwa njia nyingi tofauti. Ukaweka viungo kidogo tu, bado unakuwa na ladha nzuri. Pia samaki ni nzuri kiafya. Una proteini, mafuta mazuri, na unasaidia mwili kuwa na nguvu bila kukuongezea uzito kupita kiasi. Watu wengi hupenda samaki wa kukaanga, wakuchoma, au wakupika kwa mchuzi na kila aina inamvuto wake. Kwa upande mwingine, kula samaki pia kuna tegemea aina ya samaki na mahali umetoka. Samaki fresh hua na latha tofauti kabisa ukilinganisha na ule ambao umekaa mudamurefu. Lakini kwa ujumla, samaki ni miongoni mwa vyakula ni navyo vipenda na naweza kula maranyingi bila kuchoka.

Timu ya micheza ninaifuatilia ni Real Madrid. Nimekua nikifuata kwa muda mrefu kwa sababia historia yake na namna inavyocheza micheza mikubwa bila oga. Kila msimu, hata mambo ya napokua magumu, timu huwa natabia ya kupambana mbaka mwisho. Kinachonivutia zaidi ni mentaliti yao. Wachezaji wengi wanaingia wanjani wakiona imani kuamba wanaweza kushinda. Hata kama wanachezadhidi ya timu kali sana. Hilo linaonekana sana kwenye michuano ya ulaya ambapo maranyingi wamewonyesha uzoefu na utulivu mkubwa. Pia, Real Madrid imekuwa na wachizaji wa mkubwa kwenye kati tofauti, lakini bado imeenda kubadilika na kuleta vipaji vipia. Hilo linawonyesha kuwa siotimu ya kushikilia istorietu, bali pia inaangalia mbele. Ndiyamana naendelea kufuatilia na kuifurahia.

Kuna mambo mengi ningependa kujifunza mapya kwa sababu kujifunza hakuishi na ni safari ya maisha yote. Mojawapo ya mambo ningependa kujifunza zaidi ni ujuzi unaweza kunisaidia kuelewa dunia ya sasa kwa kina zaidi. Hasa namna teknolojia inavyoadhiri maisha ya watu kila siku. Kujua CO2 kutumia teknolojia bali kuelewa inavyofanya kazi na athari zake kwa jamii. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu biashara na fedha. Kuna watu wengi wanafanya kazi kwa bidii lakini bado wanapata changamoto za kifedha kwa sababu hawana maarifa ya kupanga matumizi, kuekeza au kuanzisha miradi yao wenyewe. Kujifunza mambo haya, kuna mfungulia mtu macho na kumpa uwezo wa kufanya mamuuzi bora kwa maisha yake ya baadaye. Kwa upande mwingine, ningependa kujifunza zaidi kusuhu tamaduni tofauti za watu. Dunia ina jamii nyingi sana. Kila moja ikiwa na mila, desturi na mtazamo wake wa maisha. Kujifunza kuhusu hilo kuna mjenga mtu kifikira. Kuna mfanya awe mvumilivu na kuelewa kuwa hakuna njia moja tu sahihi ya kuishi.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ina burudani lakini pia inachangamsha akili. Michezo ya ubao inanifanya nifikiria kwa kina, nipange hatua zangu na nijifunze kuvumilia wakati mambo hayaendi kama ninaavyo tarajia. Si michezo wakukimbilia ushindi, bali ni wakufikiria na kupanga mikakati. Kitu kizuri kuhusu michezo ya ubao ni kwamba huwaleta watu pamoja. Unapokaa mezani na marafiki au familia kuna kuwa na mazungumzo, vicheko na wakati mwingine mabishano ya kirafiki. Hali hiyo huongeza ukaribu na kuondoa msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku. Pia mchezo wa ubao ufundisha nidhamu na uvumilivu. Kuna wakati unalazimika kusubiri zamu yako, kukubali kushindwa au kubadilisha mikakati katikati ya mchezo. Hayo yote ni mafunzo ya nayoweza kutumika hata katika maisha ya kawaida nje ya mchezo.

Mara nyingi nafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kulingana na shughuli zi nilizokuwa nazo na wingi wa nguo. Kwa kawaida, ikiwa ni nguo za kila siku zinazotumika nyumbani au shuleni, huwa zinahitaji kufuliwa mara mbili kwa wiki. Lakini ikiwa nimekuwa na shuguli kubwa kama kufanya mazoezi au kutembea nje, basi mara nyingine huwa nafua mara tatu. Napenda kupanga usafishaji wa nguo kwa utaratibu. Kwa mfano, nguo za rangi moja nafanya pamoja, nguo nyeupe pamoja, na nguo nyepesi na nguo nzito nafanya tofauti. Hii inasaidia nguo zisi mazewe na kudumu kwa mda mrefu. Pia nafahamu ni nguo zipi zinahitaji kuoshwa kwa maji baridi au moto ili zisikauke au kuharibika haraka. Pia mara nyingine napendelea kutumia mashine ya kufua nguo kwa sababu hufanya kazi haraka na kurahisisha maisha. Lakini pia kuna wakari napenda kufua kwa mkono. Hasa kwa nguo nyepesi au ambazo zinafaa kudumishwa kwa uangalifu zaidi. Kwa ujumla kupangilia muda wa kufua nguo wa ni sehemu ya kudumisha usafi na utaratibu nyumbani.

Mimi napenda kufanya mazoezi ya mwili mara kadha kwa wiki, lakini si kila siku, kwa sababu najua mwili unahitaji pia kupumzika. Kwa kawaida, napanga kufanya mazoezi angalau mara tatu au nne kwa wiki, lakini mara nyingine inategemea hali yangu ya siku hiyo. Kama kazi au shughuli nyingine zinanipangilia nini? Kwa mfano, ikiwa nimekua na siku ndefu shuleni au ukazini, mara nyingine napenda kupumzika. Lakini siku nyingine, hasa mwanzoni mwa wiki, napenda kuanza na nguvu za ziada. Mazoezi ninayoyafanya pia ni mchanganyiko, si kila wakati ni mbio au gym. Mara nyingi, mimi hufanya mazoezi nyepesi nyumbani, yoga au hata kutembea kwa muda mrefu nje. Hali ya hewa pia inaadhiri kwa sababu ikiwa ni siku nzuri, jua imeangalia vizuri n penda kuenda nje kutembea na kukimbia kidogo. Kujua kuwa hewa safi inafanya mwili na akili kuwa fresh. Lakini kama mvua inanyesha au hali ya baridi ni kubwa, basi napendelea kufanya mazoezi nyumbani au kutumia mashine za ndani kama jozi za dumbbell au kamba ya kuruka. Kitu ninachopenda zaidi kuhusu mazoezi ni faida zake kwa mwili na akili. Wanapofanya mazoezi, moyo unapata nguvu, misuli inakua imara na nguvu ya stamina inakua. Lakini sio tu mwili, akili pia inafaidika. Baada ya kufanya mazoezi, napata msisimko na furaha fulani. Kama stress inatoweka na ninakuwa na wezo zaidi, wa kufanya kazi na kukabiliana na changamoto za siku. Ni kama mtu anapata energy mpya ambayo haiwezi kuonekana tu kwa macho, lakini unahisi ndani kabisa. Pia kufanya mazoezi, kunanifundisha nidhamu na mpangilio. Lazima nipange muda maalumu kwa sababu ikiwa sitafanya hivyo. Mara nyingi maisha ya kila siku yananichukua na nashindwa kupata muda. Mazoezi sio tu kufanya mwili uwe imara. Bali pia ni kujifunza kuwa na utaratibu na kujali afya yangu kwa muda mrefu.

Mimi napiga picha mara kadhaa kwa wiki, lakini si kila siku, kwa sababu napenda picha zenye maana na sio tu kupiga kwa burudani. Mara nyingi napiga picha wakati kuna tukio maalum, au kitu kinachovutia macho yangu, kama mandhari nzuri, maua, jua inapochomoza, au linapozama, au hata wanyama na watu wanaofanya mambo ya kipekee. Pia napenda kupiga picha za kawaida nyumbani au wakati wa safari lakini si kila picha inachukuliwa kwa haraka Napenda kuzingatia mwanga, pembe na mpangilio wa kitu ninachopiga Pia kupiga picha kwangu ni aina ya burudani na kujieleza Mara nyingine napiga picha kwa sababu ni njia ya kuhifadhi kumbukumbu, kuonyesha hisia au hata kueleza hadithi fulani Kwa mfano picha ya mtoto akicheka au marafiki wakiwa kwenye picnic maramoja inanikumbusha wakati huo na furaha ya siku ni kama njia ya kudumu na kukumbuka matukio haya tofauti na maneno tu na wakati mwingine kupiga picha pia kunanifundisha uangalifu na uvumilivu Si rahisi kila wakati kupata picha nzuri Mara nyingine unalazmika kusubiri muda wa mwanga sahihi au kusogeza kitu kidogo ili picha ionekane kama nilivyotaka Hii inafundisha subira na umakini Jambo ambalo linasaidia hata katika maisha ya kila siku Kwa ujumla kupika picha si tu mchezo au burudani Bali ni njia ya kuhifadhi kumbukumbu kujieleza na kujifunza ustadi wa kuona uzuri katika kila kitu kidogo Kinachotuzunguka.

Napenda kuwasiliana na watu kwanjia ya mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa sababu, unahisi ndiyo njia inayompa mtu nafasi ya kwelewana vizuri zaidi. Unapokuwa mbele ya mtu, unaweza kuona usowake, mabadiliko ya sauti, na hata lughe ya mwili. Mambo ambayo husaidia sana kwelewa anachomanisha. Hii inafanya mawasiliano yawe ya kweli zaidi na yenye hisia. Sio maneno tu ya nayopita, lakini pia napenda kuwasiliana na njia. Ya ujumbe, hasa pali ambapo umbali ni kikuwazo ujumbe unanipea nafasi ya kufikiria kabla ya kujibu, kuchagua maneno kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa utulivu Kuna wakati ujumbe unakua mzuri zaidi, hasa unapoitaji kueleza jambo kwa kina au kutoa maelezo ambayo haya itaji majibu ya haraka Zaidi ya hayo napenda kuhasiliana kwa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza sana Kwangu, mawasiliano mazuri sio tu kusema unachofikiria, bali pia kumpa mwingine nafasi ya kueleza hisia zake, kusikiliza kwa makini kuna jenga waminifu na kufanya mtu ajisikia kuthaminiwa. Mara nyingi, watu wanahitaji mtua kuwasikiliza kuliko mtu wa kuwashauri. Pia naona mawasiliano ni sana inayohitaji heshima na uvumilivu. Kila mtu anamtazamo wake, uzoefu wake na namna yake ya kueleza mambo Unapokubali tofauti hizi, mazungumzo ya nakua rahizi na yenye tija Ndiyo mana napenda kuhasiliana kwanjia ambayo inaleta ukaribu Inondoa migogoro isio ya lazima na inajenga mahusiano ya kudumu.

Wakati wa furaha napenda kujifurahisha kwanjia rahisi na za kawaida Kwa sababu na amini furaha ya ukweli maranyingi hutokana na vitu vidogo Kuna wakati napenda kukaa tu na marafiki au familia kuzungumza, kucheka na kushiriki hadithi mazungumzo ya kawaida bila presha yoyote hunifanya nijiskie huru na mwenye amani na hapo ndipo furaha inaonekana kuwa ya kweli zaidi Pia, niapenda kutumia mda wangu kufanya mambo ni nayo yapenda. Kama kusikiliza muziki au kutazama filamu, muziki hasa unanguvu kubwa ya kubadilisha hisia. Kuna nyimbo ambazo zina nirudisha kwenye kumbu kumbu nzuri au zina nipanguvu mpya. Wakati mwingine hata kukaa pekee yangu ni kisikiliza muziki hunipafuraha kubwa na kunifanya ni jitambue zaidi. Zaidi ya hayo napenda kujifurahisha kwa kufanya shughuli zinazohusisha mwili. Kama kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Mwili unapokuwa kwenye mwendo akili pia inapata nafasi ya kupumzika. Hata matembezi mafupi nje ni kiangalia mazingira, jua au miti hunipafuraha ya ndani ambayo sirahisi kuelezea kwa maneno. Pia wakati wafuraha napenda kushukuru kukumbuka mambo mazuri niliyaipitia na watu waliopo kwenye maisha yangu hunifanya nitambue kwa dhamani ya kile nilicho nacho. Hii inanifanya nijisikie nimeridhika na kuongeza furaha yangu zaidi. Kwa ujumla napenda kujifurahisha kwanjia zinazoleta amani, ukaribu na kumbukumbu nzuri. Kwa sababu hizo ndizo zina zofanya furaha idumu kwa mudamrefu.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, jambo la kwanza huwa ni kujitahidi kuyakubali kisaikolojia kabla ya kuyapinga na kuyaogopa. Mabadiliko mara nyingi huja bila kutarajiwa, na ni rahisi sana mtu kujisikia wasiwasi au kuchanganyikiwa, hasaa, kama tayari alikuwa amezoa mfumo wa zamani. Kwa hiyo, huanza na kujikumbusha kuwa mabadiliko ni sehemu ya maisha ya kazi, na mara nyingi, huja kwa lengo la kuboresha au kuleta maendeleo fulani. Hata kama mwanzoni hayajionyeshi wazi. Baada ya hapo, napenda kujipa muda wa kuelewa mabadiliko yenyewe. Ninajiuliza maswali kama mabadiliko haya yanahusu nini sasa. Yameletwa kwa sababu gani, na yanaadhiri gani, kwenye majukumu yangu ya kila siku. Kuelewa jambo kunapunguza hofu, kwa sababu mara nyingi hofu hutokana na kutojua. Nikisha pata picha ya jumla, nahisi nipo katika nafasi nzuri ya kuamua nitajiandaa vipi kukabiliana nayo. Pia, napenda kuwa wazi kujifunza mambo mapya. Mabadiliko kazini mara nyingi, huja na mbinu mpya, teknolojia mpya, au mtindo mpya wa kufanya kazi. Badala ya kulalamika au kujiona kama nalazimishwa, hujaribu kuyawona kama fursa ya kuongeza ujuzi wangu, kujifunza kuna nifanya nijisikie ninaendelea kukua, na hilo hunipa ujasiri hata kama mambo bado hayajatulia. Vile vile, napenda kuwasiliana na watu wengine kazini. Kuongeza kuongea na wenzangu, hunisaidia kuona kuwa siko peke yangu katika mabadiliko hayo. Wakati mwngine, mtu mwingine anelewa jambo kwa namna tofauti, au tayari amepata suluhisho kwa changamoto fulani. Mawasiliano huleta mshikamano na hupunguza msongo wa mawazo, unaoweza kuleta mabadiliko makubwa. Zaidi ya yote hujitahidi kuwa mvumilivu. Si kila mabadiliko huleta matokeo mazuri mara moja. Kuna kipindi cha mpito ambacho kinaweza kuwa kigumu, chenye makosa ya kanganyiko lakini kwa kuwa na subira, kufanya kazi kwa bidii, na kuendelea kujifunza, mambo huanza kujipanga taratibu.

Swali la kurudi ujana ni swali linalo fanya ni tafakari sana Kwaupande mmoja, kuna sehemu ya moyo inayosema ningependa kurudi ujana Si kwa sababu maisha ya likuwa rahisi sana Bali, kwa sababu kulikuwa na uhuru fulani wakifikra Ukiwa kijana, unandoto nyingi Unaamini kila kitu kinawezekana Nahuna hofu kubwa ya kushindwa Unajaribu mambo mapia bila kujilaumu sana na makosa mingi unayaona kama sehemu ya kujifunza Sikama mzigo. Ujana pia ulikuwa na nguvu nyingi za mwili na akili. Kwaamka asubuhi mapema haikuwa shida. Kufanya shuguli kwa mdamrefu haku konekana kuchosha. Na hata kukoso usingizi mara nyingine haku kukua na hadhari kubwa. Pia kulikuwa na furaha ya kugundua mambo kwa mara ya kwanza. Iwe ni vipaji vipia, marafiki wapia, au kuelewa dunia kwa mtazamo mpia. Hisia zilikuwa kali, furaha ilikuwa ya dhati na hata uzuni ilikuwa inakuja na kondoka haraka Lakini kwa upande mwingine ni kiangalia kwa kina kuna mambo ambayo ya nanifanya nistamani sana kurudi ujana Ujana ulikuwa pia na mkanganyiko mwingi kulikuwa na maswali mingi kuhusu maisha hofu ya kufanya maamuzi mabaya na shinikizo la kujaribu kujitambulisha mbele ya jamii Wakati mwingine ulikuwa na hisia kutokujiamini, kujialinganisha na wengine na kuhisi kama haupo mahali sahihi bado Kadri mtu anavyokuwa, anapato utulipu fulani wandani Unajilewa zaidi, unajua unachotaka na usichotaka Unajifunza kukubali mapungufu yako, hata kama majukumu yanaongezeka Kuna hekima inayokuja na umri, ambayo inakusaidia kukabiliana na changamoto za mtazamo mpana zaidi Unajifunza kuwa sikila kitu kinaitajika haraka na sikila kosa ni mwisho wa safari.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kwa njia ambayo inanisaidia kupumzika kweli na kurejesha nguvu. Lakini pia kufanya mambo madogo ambayo yananifanya nijisikie vizuri kisaikolojia. Kwa mfano, mara nyingi napenda kunywa kikombe cha chai au kahawa. Nikikunywa kwa utulivu huku nikipumzika kidogo kutoka kwa kazi, zinazoitajia akili nyingi. Hii inanisaidia kupumzika kisaikolojia na pia kunifanya nipate muda wa kutafakari kidogo kuhusu kazi nilio kuwa nayo au hata mambo mengine ya maisha Pia napenda kutumia mapumziko kuzungumza na wenzangu Si mazungumzo marefu sana, bali ni mazungumzo madogo ya kirafiki kama kucheka pamoja, kushirikiana hadithi za kila siku au kueleza jinsi walivyo kuwa na shuguli zao Hii usaidia kuondoa stress na kuleta uhusiano mzuri kazini. Wakati mwingine, hata mazungumzo mafupi kama haya ya naweza kunipa furaha na kunifanya nijisikie sihimu yatimu, badala ya kuwa mtu peke yake kazini. Saidi ya hayo, napenda kutumia muda na kwa mapumziko kufanya kitu kidogo cha mwili. Kwa mfano, kutembea kwa dakika chache ndani ya ofisi au nje kidogo kunanisaidia kunasuwa mwili. Kupumua hewasafi na kuondoa uchovu na unaotokana na kukaa muda mrefu kutembea pia kuna nisaidia kutafakari bila shinikizo na kupata mtazamo mpya wa kazi niliokua nayo Mara nyingine mawazo mazuri ufika wakati wakutembea tu bila kufikiria sana Wakati mwingine napenda kutumia mapumziko kusoma kitu kidogo Labda habari fupi, makala au hata kitu cha burudani Hii inakubali akili kutoka kwenye mawazo ya kazi na kunisaidia kurejesha umakini na nguvu kwa kazi sinazofuata. Kwa ujumla, mapumziko kazini si tu muda wa kupumzika kimwili, bali pia ni fursa ya kupumzika kisaikolojia, kujenga husiano na wenzangu na kurejesha mtazamo mzuri wa kufanya kazi.

Wakati wa kusherehekea mwaka mpya, napenda kufanya hivyo kwa njia ambayo ni ya furaha, lakini pia yenye maana. Si tu sherehe ya kuisherehekea kwa maneno. Kwanza kabisa, napenda kuanza kwa kufikiria mwaka uliopita. Mambo mazuri tuliyopitia, changamoto tulizo kubaliana nazo, na mafanikio madogo na makubwa. Hii inasaidia kutengeneza mtazamo mzuri wa kuingia mwaka mpya ukiwa na akili safi na moyo wenye shukrani. Kwa kweli si rahisi kila mwaka kufanya hivo, lakini mara zote napenda kuchukua muda kidogo kufikiria yote kwani kunifanya nisisahau mafanikio madogo ambayo mara nyingine yanapotea kwenye shughuli za kila siku Baada ya hapo napenda kusherehekea na familia na marafiki Tunaweza kukaa pamoja, kula chakula kizuri, kucheka, kuzungumza na kushirikia hadidhi za mwaka uliopita. Hii ni sehemu ambayo napenda sana kwa sababu furaha halisi mara nyingi hutokea pale tunaposhirikiana na watu tunawapenda Wakati mwingine huwa na michezo midogo au vichekesho. Kwa hiyo huongeza msisimko wa sherehe na kulifanya iwe ya kipekee zaidi Pia napenda kushiriki katika mila au desturi za mwaka mpya. Kwa mfano kufanya ahadi au malengo ya mwaka mpya ni jambo ambalo ninapenda sana Hii husaidia kuweka mtazamo mzuri na kupanga hatua za kufanikisha ndoto au malengo yangu ni njia ya kuwa na dira na sio tu kuingia mwaka mpya bila mpango ahadi hizi mara nyingi ni ndogo kama kuboresha afya, kujifunza kitu kipya au kuwa na nidhamu ya muda zaidi. Lakini ni hatua kubwa ya kuanza mwaka kwa kile safi na moyo ulio na matumaini vile vile napenda kusherekea mwaka mpya kwa njia ya kutafakari na kujianda kimawazo Hii ni wakati wa kuondoa mawazo mabaya kwa chile hasira au huzuni na kuingia mwaka mpya ukiwa na nguvu mpya mtazamo chanya. Mara nyingine huu ni wakati wa kutambua wale waliotusaidia kutoa shukrani na hata kuandika mawazo yetu ili kuishi kwa utulivu wa ndani.

Mafanikio ya binafsi ninayo dhamini kazini ni yale ambayo sio tu yananipa furaha ya muda mfupi. Bali, pia yananifanya nijisikie nimekua kimaadili, kisaikolojia na kitaaluma. Kwa mfano, moja ya mafanikio ni na yodhamini zaidi ni pahali ni napokamilisha kazi ngumu au mradi uliokua na changamoto nyingi. Na nikiona matakio yake ya mefanikiwa, hisia inayotokea wakati huo ni ya kipeke. Ni mchanganyiko wakuridhika, fahari, na nguvu ya ndani kwamba jitihadi zangu hazikuisha bure Hata kama ni jambo ndogo kwa wengine, kwangu linakuwa kama ushindi binafsi na hilo linanikumbusha kwamba nidhamu, uvumilivu na bidii hubeba matokeo chanya kila wakati Pia napenda kudhamini mafanikio yanayohusiana na uhusiana mzuri kazini Kwa mfano, pale ninapoweza kusaidia mwenzangu kufanikisha jambu fulani Ayu pale timu inapoona mafanikio kutokana na mcha mgo wangu Napata furaha kubwa, Hii ni aina ya mafanikio ambayo hayapimiki kwa pesa au cheo Bali, ushawishi mzuri na msaada nilioleta kwa wengine Nafurahia kuona mtu akifaidi matokeo ya kazi yangu Kwani, kuna nifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya pamoja Zaidi ya hayo napenda kudhamini mafanikio yanayohusiana na kujifunza na kujiendeleza binafsi. Kila wakati ninapojifunza ujuzi mpya, teknolojia mpya au mbinu mpya za kufanya kazi napata hisia ya mafanikio binafsi. Hii ni kwa sababu inanikumbusha kuwa mimi sio tu kuchukua jukumu kazini, bali pia ninajitahidi kukua kimaisha, kuongeza ujuzi wangu na kuwa bora zaidi. Hii inaleta furaha ya kudumu, kwa sababu kila ujuzi mpya unaongeza dhamani yangu binafsi na nafasi yangu kazini. Pia napenda kudhamini mafanikio ya kudumisha nidhamu na mpangilio kazini. Kwa mfano, pale ninapoweza kupanga muda wangu vizuri, kukamilisha majukumu yote kwa wakati, na bado kuwa na muda wakupumzika au kusaidia wengine hiyo ni aina ya mafanikio ambayo ninayadhamini sana inanifanya nijisikie imara kisaikolojia na kunipa uthubutu wa kuendelea kufanya kazi kwa bidii bila kushuka moyo.

Kwa upande wangu, napenda kuandika kwa mkono na pia napenda kuandika kwa kutumia kompyuta. Lakini kila njia inanafasi yake kulingana na hali na lengo la aninachowandika. Kuandika kwa mkono, kuna nipa hisia ya ukaribu kuzahidi na mawazo yangu. Inapochikua kalamu na karatasi, na hisi kama akili yangu inatembea taratibu. Inanipena fasi ya kufikirea kwa kina kabla ya kuandika kila neno. Kuandika kwa mkono, kuna nisaidia kupanga mawazo. Asa ninapokuwa naandika mawazo ya binafsi, kumbu kumbu au mipango ya maisha. Kono tulipu fulani unawakuja na harakati za mkono na mara nyingi huifanya kili iwe wazi zaidi. Pia kuandika kwa mkono unisaidia kukumbuka vizuri zaidi. Ninapuandika kitu kwa mkono na hisi kama kinabake ya kelini kwa muda mrefu kuliko ninapukiandika kwa kompyuta. Labda ni kwa sababu ya juhudi ndogo inayohitajika. Au kwa sababu ya muda ninautumia kufikiria kabla ya kuandika. Hii ni sababu moja wapo inayofanya nipende kutumia njia hii wakati wa kujifunza. Au kupanga mambu muhimu Kwa upande mungine, kuandika kwa kompyuta kuna urahisi na kazi kubwa. Inapo itaji kuandika mandishi marefu, kazi za kikazi au kitu kinachogo, itaji kuharirewa mara nyingi kompyuta huwa chaguobora Inooko wa muda, inarusu kubadilisha mawazo haraka na inafanya kazi yone kanina vifu zaidi. Pia ni rahisi kushiriki. Kile ulichoandika na wengine, jambu ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi au masomo.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya bluu. Nimekua nikivutiwa na rangi hii kwa muda mrefu kwa sababu inanipa hisia ya utuliu na amani ya ndani. Kila ninapoiona nahisi kama akili inatulia na mawazo yanapungua kiasi. Rangi ya bluu inanifanya nihisi niko huru. Kama vile ninapotazama angaa pana au bahari isio na mwisho. Kuna hisia ya upana na uhakika inayokuja pamoja na rangi hii. Jambo linalonifanya nijisikie salama na mwenye matumaini. Pia napenda rangi ya bluu kwa sababu inaendana na hali nyingi tofauti za maisha. Inaweza kuonekana kwa utulivu na laini, lakini pia inaweza kuwa nzito na yenye nguvu kulingana na kivuli chake. Bluu nyepesi inaweza kuleta hisia za furaha na upole, wakati blu nzito inaweza kuashiria umakini, busara na uimara. Hii inanifanya nione kama rangi yenye kina sio ya juu juu tu Kwa upande mwingine rangi ya bluu ina uhusiano mkubwa na namna ninavyojitazama kama mtu. Inawakilisha utulivu, kufikiria kabla ya kutenda na kutafuta suluhisho badala ya migogoro watu wengi wanaiona kama rangi ya kuaminika na hilo linavutia kwa sababu napenda mahusiano yenye uaminivu na mawasiliano ya wazi. Ninapojizunguka na rangi hii, iwe ni kwenye mavazi, vitu vya nyumbani, au mazingira ninayokaa nahisi kama inanisaidia kuwa mtu nilie ndani yangu Zaidi ya hayo, rangi ya blue inanifanya nifikirie kuhuzu ndoto na malengo ya maisha Angaa la bluu linanikumbusha kuwa, kuna nafasi ya kuendelea kukua, kujifunza na kufikia mbali zaidi. Bahari ya bluu inanifundisha uvumilivu kwa sababu inaonekana tulivu juu. Lakini ndani yake kuna nguvu kubwa. Hiyo nifunzo zuri sana katika maisha ya kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya taratibu na kwa kina. Si kwa haraka au kwa shinikizo. Kwanza kabisa, napenda kuelewa sababu ya kujifunza jambo fulani. Ninapojua kwa nini jambo ni muhimu au linamchango gani katika maisha yangu, ninapata hamasa ya kweli ya kujifunza. Hii hunisaidia kutokua na hisia ya kulazimishwa, bali kuhisi kama ninajiongeza dhamani binafsi. Mara nyiingi napenda kujifunza kwa kusikiliza na kuangalia mifano halisi, kusikiliza maelezo ya mtu mwingine, kusoma uzoefu wa watu waliopitia jambo hilo, au kuona jinsi jambo linavyofanyika kwa vitendo, hunisaidia kulielewa vizuri zaidi, kujifunza kwa njia hii hunifanya niunganishe nadhari na uhalisia, badala ya kukariri maneno bila kuelewa. Hii pia hunifanya nikumbuke kile nilichojifunza kwa mda mrefu zaidi. Pia napenda kujifunza kwa kufanya makosa na kuyarekebisha. Kwangu makosa sio kushindwa, pale ni sehemu ya mchakato kujifunza. Napojaribu kitu kipya na nisifanikie mara ya kwanza nachukua mda kutafakari nilikosea wapi na nifanyaje vizuri zaidi wakati ujao. Njia hii hunijenga kisikolojia na kunifanya nisiogope changamoto mpya. Zaidi ya hayo napenda kujifunza katika mazingira tulivu ambapo ninaweza kuzingatia kile ninachofanya bila kelele au usumbufu mwingi. Utulivu hunisaidia kufikiria kwa kina na kuchambua taarifu ninazopata. Wakati mwingine, napenda kuandika ninachujifunza kwa sababu kuandika hunisaidia kupanga mawazo na kuyafanya yawe akilini mwangu taratibu.

Ndio, napenda sana muziki wa jadi Kwa sababu una nafasi ya kipekee moyoni mwangu na una maana kubwa kuliko burudani ya kawaida muziki wa jadi unifanya nijisikie nimeunganishwa na historia, utamaduni na mizizi ya jamii Kila wimbo wa jadi una hadithi ndani yake Iwe ni hadithi ya maisha, mapenzi, kazi, vita, furaha au huzuni Unaposikiliza kwa makini, unagundua kuwa si sautitu Bali ni ujumbe unapitishwa kutoka kizazi kimoja kuenda kingine Kitu kinachonivutia zaidi kwenye muziki wa jadi ni uhalisia wake Mara nyingi hauandaliwi kwa ajili ya umarufu au soko bali utungwa kutokana na maisha halisi ya watu maneno yake huwa ya moja kwa moja yenye hekima na mara nyingi ya nafundisha maadili kama heshima, mshikamano, uvumilivu na upendo kwa jamii Kuna nyimbo za jadi ambazo hata bila ala nyingi sauti ya binadamu pekee yake inatosha kuguza moyo wa mtu Ila pia napenda ala za mziki wa jadi ala kama ngoma, firimbi, zeze na vinginevyo vina sauti ya asili ambayo haiezi kufananishiwa na ala za kisasa Udapouzisikia unahisi kama mziki unatoka ardhini kwenye maisha ya watu waka waida ala hizi uleta hisia ya pamoja Asa pale ninapo chezwa kwenye shereza za kijami harusi au mikusanyiko kwa kijiji ambapo kila mtu anahusika kwa namna fulani Zaidi ya hayo mziki wa jadi hunipa utulivu na nafasi ya kutafakari Kuna wakati napenda kuhusikiliza pekee yangu, nikitulia, nikitafakari maisha na safari yangu Kuna nyimbo ambazo zinanikumbusha utoto, wazazi, au mazingira niliokulia hisia hizo unifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe.

Kuna ujuzi kathaa, ninahisi ninaweza kuimarisha ili kuboresha maisha yangu. Sio tu kazi ni bali pia binafsi. Kwanza kabisa, napenda kuimarisha ujuzi wa kupanga muda na nidhamu. Njawa mara nyingi ninaweza kufanya kazi vizuri. Mara nyingi napoteza muda kwenye mambo madogo ya sio na muhimu. Au kushindwa kupanga vipa umbele viyangu kufanisi. Kuimarisha ujuzi huu, unanisaidia kuwa na mpangilio mzuri zaidi. Kukamilisha majukumu kwa wakati na pia kuwa na muda wakupumzika bila hisia ya msongo Pili, napenda kuimarisha ujuzi wa mawasiliano Ingawa ninaweza kueleza mawazo yangu vizuri Napenda kuwa bora zaidi katika kuelewa watu wengine na kushirikiana nao kwanjia yanye ufanisi Hini muhimu hasa kazini pale ambapo mawasiliano mazuri huchangewa fanikia ya atimu na kondomu migogoro hisia ya lazima kuimarisha ujuzi huu pia kuna usishe kusikiliza kwa umakini, kutumia maneno sahihi na kuelewa hisia na mitazamo ya wengine. Tatu, napenda kuimarisha ujuzi wa kifeza na kupanga rasili mali. Hii ni pamoja na kuelewa zaidi jinsi ya kuekeza, kukua kwanjia bora na kupanga bajeti binafsi. Nyingawa ni nafanya jitihada, badu kuna mingine ya kujifunza. Asambi ni umpia ya kusimamia pesa, jinsi ya kushugulikia darura na kuanda mpango wa muda mrefu wa kifeza. Ujuzi huu una umuhimu mkubwa kwa maisha ya kila siku na usalamu wa kifeza wa badai. Pia napenda kuimarisha ujuzi wa teknolojia na kifundi. Tunia inabadelika kwa kasi na teknolojia umpia inonekana kila wakati. Kuendelea kujifunza programu umpia, binu umpia ya kufanya kazi au hatu ujuzi wa kutumia vifavya kisasa kuna nisaidia kuwa na ushindani kazi ini na pia kurahisisha maisha yangu binafzi.

Bada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa njia inayo nisaidia kwa chilia uchovu wa mwili na pia mzigo wa mawazo. Konza kabisa, napenda kuchitenga kidogo na shuguli zote za siku. Hii naweza kuwa kwa kukaa kimia kwa muda, bila kelele, bila presha. Nikijipa na fasia kupumua kwa kina na kuhisi mwili wangu ukitulia taratibu. Wakati huu unisaidia kwa chena na haraka za siku nzima na kurudi kwenye hali ya utulivu wa kawaida. Maranyingi pia napenda kuoga maji ya vuku vugu au baridi kidogo. Kuoga kuna nipia hisia ya kwanza upia. Kana kwamba naosha uchovu wote ulio kusanyika mwilini. Majia napogusa mwili na hisi misuli ikilegea na akili ikianza kutulia. Ni wakati ambao maranyingi mawazo ya napungua. Na hata kama nilikuwa na msongo wa mawazo, kwanza huaza kuyeyuka taratibu Bada ya hapo, napenda kukana au kulala sehemu niliyohuru Labda kitandani au kwenye kitichangu, nikiwa nimelegeza mwili Kuna wakati napenda kusikeleza mziki mtulivu Si kwa sauti kubwa, bali sauti ya chini, nina ya saidia kilipu mziki Mziki huni saidia kubadilisha hisia, kutoka kwenye hali ya kazi, kuenda kwenye hali ya mapumziko Wakati mwingine napenda kukaa kimia kabisa bila muziki, ningisikiliza pumzi yangu au sauti ya mazingira Pia, baada ya sikundefu, napenda kufanya mazungumzo mepesi na watu ni nawapenda Si mazungumzo ya kazi ya matatizo makubwa, bali mazungumzo ya kawaida ya nayoleta kicheko au hisia za karibu Hii, hunifanya nijisikia kueleweka na kupunguza uzito wa siku niliopitia Mawasili ya no haya unipia faraja ya kuhisi, kuhisia ambayo ni muhimu sana baada ya uchovu wa siku Kuna nyakati pia napenda kujishugulisha na jambu dogo lino nifurahisha kama kusoma kidogo, kutazama kitu cha kuburudisha au kutafakari kwa kuandika mawazo yangu kuandika hunisaidia kutoa ya liokoa kilini na kuyahacha kwenye karatasi Badala ya kwaendeleza kichuani Hiu nisaidia kulala nikiwa na akili tulivu.

Lengolangu la mudamrefu kazini ni kuwa na ushawishi chanya na wakudumu. Siyo tu katika kazi yangu binafsi bali pia katika maisha ya wale niliokuwa nao karibu kazini. Kwa maneno mengine, napenda kujenga msingi thabiti kwa ufanisi, nidhamu na ushirikiano. Ambapo kila jambo ninalofanya linaongeza dhamani kwa timu na shirika kwa jumla. Hii siotu kuhusu cheo au mshahara, bali kuhusu kuwa mtu anayeweza kuchangia kwa kweli na kuona matokewa ya jitihada zake kwa mdamrefu. Pili, lengolangu ni kuendelea kukua kimaisha na kitaaluma. Hii inamanisha kuendeleza ujuzi wangu, kujifunza teknolojia na mbinu mpia, na pia kukuza uwezo wa kuongoza au kushirikiana na wengine. Napenda siku moja kuona kwamba kila jambo nililojifunza na jitihada nilizofanya, linasaidia sio tu mimi bali pia wenzangu na shirika kua na ukuwaji wa kudumu kazini kuna nipa uhakika kwamba maisha yangu ya kazi hayaja liwi bure Zaidi ya hayo, lengolangu la mudamurefu ni kuunda uridhi wa heshima na imani Napenda kuwa mtu anayejulikane na kuaminika bidii na jinsi ni navyo shirikiana na wengine Hii ni muhimu kwa sababu mafanikio ya kweli hayaji kwa mtu mmoja peke yake, ya najengwa kwa timu na kuunda mazingira mazuri ya kusaidia kila mtu kufanikisha malengo yake. Kwa hivyo, ninataka siku mmoja kuona kwamba jitihada zangu na zijapotea, bali zimeunda msingi wa ushawishi mzuri kwa wengine. Vile vile, napenda lengolangu la muda mrefu inahusisha usawa wa maisha kazini na binafsi. Ninataka kuwa na uwezo wakufanya kazi kwa bidii bila kupoteza afia yangu, familia yangu au wakati wakupumzika. Hii inamanisha kupanga muda vizuri, kuwa na nidhamu na kuzingatia furaha na ustawi wa kila siku. Kwa kweli, mafanikio ya sio na furaha ya ndani hayana maana kubwa. Hivyo lengolango ni kuhakikisha maisha yangu ya kazi ya nachangia maisha yangu kwa ujumla.

Kazi ya nyumbani inayochukia zaidi ni kupika chakula chenye maandalizi marefu au changamoto nyingi. Si kwamba sipendi chakula, bali mara nyingine kupika kuna kuwa kazi inayochosha sana. Hasa baada ya siku ndefu kazini. Kuna wakati unahitaji kuandaa vyakula venye sehemu nyingi. Kama vile mchuzi tofauti, mwali au ugali, mboga, na nyama au samaki kwa wakati mmoja. Hilo linaitaji mudabmwingi, nguvu na umakini mkubwa. Na mara nyingine nahisi nimechoka sana kuanza Zaidi ya hapo kupika chakula chenye muda mrefu kuna nifanya ni shindwe kupata muda kupumzika au kufanya mambo mengine ni nayoyapenda Mara nyingine unapoanza kupika na muda unendelea unajikuta ukielekea kwenye uchovu na bado kuna kazi nyingine ya kusafisha badae Hii huongeza shinikizo la akili na mwili na mara nyingine napenda nisingeanza kabisa Pili, kazi nyingine ya nyumbani ninayoichukia ni kufua nguo ambazo zinahitaji utunzaji maalumu Hasa nguo nyepesi au zile ambazo zinarangi nyingi zinazoweza kuharibika haraka Hii ni kwa sababu unahitaji kuwa makini sana kutumia maji kwa moto au baridi pasavyo na mara nyingi hata kuosha kwa mkono Hii inachosha sana haswa ikiwa nguo ni nyingi au ikiwa muda ni mfupi Hata hivyo nafahamu ni lazima kwa hivyo mara nyingi napanga mpangilio ili kazi hiyo isiwe mzigo mkubwa.